Je, unapenda kulima bustani? Mimi napenda kulima bustani. Kwa sababu kwenye bustani ndipo huwa tunapanda maua ambao huwa yanafanya mazingira kuwa safi zaidi. Bustani hufanya sehemu kuwa safi. Na mazingira penye bustani imepandwa huonekana safi sana.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Kwenye ukuta wa chumba, mimi hupenda kupaka rangi nyekundu. Rangi hii nyekundu inanikumbusha jinsi damu ilivokua ikimuagika wakati nchi yangu ilikuwa inajinyakulia uhuru. Rangi hii nyekundu pia hunikumbusha mambo mingi ambayo nchi yangu imeyapitia tangu kujinyakulia uhuru.

Unapenda mahali pa kimya au pa kelele. Mimi napenda mahali pa kimya. Pahali pa kimya unaweza kuwa unatafakari mambo ambayo umekuwa ukiyapitia na yale ambayo umepanga kuyafanya. Sehemu ya kimya pia unaweza kuwa unapiga hesabu zako kwa njia ya urahisi sana.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Mimi hufua nguo mara mbiri kwa wiki. Siku ya chumatatu na siku ya chumamosi. Siku hizi mbiri, mimi huchukua nguo zote ambaso nimesifalia na zimechafuka na kusifua. Ziku zingine huwa nasifalia hizi nguo.

Jee, unapenda kuangalia nyota? Mimi upenda kuangalia nyota. Ili kusoma saidi kuhusu nyota. Mimi huwa natoka inje wakati wa usiku na kuangalia kwenye mbingu hili kuona aina tofauti. Tofautiza hizi nyota. Nyota hizi uonekana vizuri wakati wagiza. Na wakati wamchana hizi nyota huwa hazionekani hata kidogo.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ambao yamenisaidia zaidi ni yale ya kutangamana na kuongoza watu katika mazingira ya kazi. Mbinu hizi ziminisaidia kuongoza watu wangu kazini na kuwa wa kwanza ambao wametoa bidhaa ambazo ni vya hali ya juu. Mafunzo haya pia yamenisaidia ama yanifungua akili hili nieze kufanya biashara ambazo zinafaulu maishani.

Che, unapenda kuoga kwa maji moto? Mimi upenda kuoga maji moto na pia maji baridi. Maji moto uwa nayaoga wakati wa baridi na maji baridi huwa nayaoga wakati jua imewaka. Kwa sababu hizi, maji moto, pia, unisaidia kupata choto wakati wa baridi. Maji haya yote, hunisaidia kufanya mwili wangu kuwa mkakamafu wakati ime yaoga.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Mimi upenda kucheza na kutazama michezo. Wakati wamuda wangu waziada hua ninacheza. Na wakati mwingine huwa natazama michezo za nchi ya ulaya kwenye runinga, ili kuona mbinu za kucheza mpira wakandanda.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya barua pepe au kwa njia ya simu. Mnamo kama mtu akona wazo ama maoni angependa kunijulisha huwa ananiandikia kupitia kwa barua pepe au ananipigia simu moja kwa moja. Tunawasiliana alafu au maoni yake ya nanakiliwa chini na suluhisho kutafutwa baadae.

Unapenda kula wapi nje au nyumbani? Inje ya nyumbani, mimi upenda kura kwenye mukahawa. Kwenye mkahawa huwa naenda na agiza chakula ambacho ninakipenda. Ninapewa chakula, ninakula na nikishakula, ninalipa alafu na kutoka. Chakula cha mkahawa hutengenezwa kwa mazingira ya hali ya juu. Mimi haswa wakati mwingi hupenda kula chakula nyumbani.

Unapenda mikutano ya aina gani? Mimi upenda mikutano ya mchana. Kwa sababu mikutano mingi ya usiku huleta vurugu. Watu hupigana alafu wengine kufa au kumalizia hospitalini. Mikutano ya mchana huwa ufanyika vizuri ambapo watu huongea wa maelewano na kufanya kupata shuluhisho kama ni shida walikuwa wanatatua.

Je, unapenda kuimba? Mimi huimba nyimbo za kumtukuza mungu. Nyimbo hizi hunifanya ama kuleta uhusiano wangu karibu na mungu. Ninapokuwa ninaimba nyimbo hizi roho yangu huwa inasikia vizuri. Nyimbo hizi pia uniburudisha na hunielimisha kwa njia za kuziimba.

Unakumbu kumbu gani nzuri sa shule? Kumbu kumbu nilizo nazo za shule ni wakati nakumbuka mwalimu wa hesabu alipokuwa anatuchapa tukiwa tumeweka maji mdomoni. Unapofungua mdomo machi ya mwagike mwarimu angekuchapa saidi ama akutume mzazi. Kumbu kumbu zingine pia ninazo, nikuhusu mwalimu wa kiswahili vile alivyokuwa, anatuchapa, tulipokuwa tukiunda sentensi ambazo hasichasingatia ngeli sanifu.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Timu ambao imeshirikiana vizuri. Timu ambao ikona umoja inacheza mpira kwa njia ambao ni ufasa. Wanacheza mpira wahali ya juu ambapo wanashirikiana kwa njia ambao ni zuri na mwishowe wakawa washindi. Ushirikiano ni muhimu sana katika kufanya jambo lolote lile haswa kwa timu hizi zinacheza mpira wa kandanda.

Mkate wa aina gani unaoupenda? Mkate ambao umetengenezwa kwa chumba cha kutengeneza mikate ndiyo mkate ambao nimeupenda. Mkate huu umetengenezwa kwa mazingira ya hali ya juu. Unapo kula mkate huu unasikia latha ambao ni nzuri sana. Bei yake pia ni nafuu. Mikate kama hii inapendwa na wengi. Na inapotoka sokoni watu wengi huwa wanaingangania ili kupata thamana ya pesa zao.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Shughuli zangu za kupendezwa ni shughuli za kuzitafutia familia. Ninapotoka asubuhi kuenda kuitafutia familia yangu huwa ninapendezwa na jambo hili. Kwa sababu ni majukumu yangu kama mzee wa familia kutoka asubuhi kuitafutia familia na kurudi jioni nikiwa na chakula ambacho familia yangu itafurahia. Shughuli kama hizi zinanifanya mtu mkakamavu na mtu mwenye mawazo ambao ni mema kwa jamaa na marafiki.

Che unapenda kusafiri na ramani hau GPS. Mimi napenda kusafiri na GPS kwa sababu GPS uwa inaonyesha sehemu nilipo, sehemu niendapo na semu itokako. Hii GPS, kama shida yoyote itakua imetokea kwa upande wakiusarama, itakua imesaidia sana kuona chinsi matukiu yalifofanyika kwanzia ra kwanza hadi ra mwisho. GPS pia usaidia kuwonyesha wazo ra kwanza na lile ramwisho.

Je, unautumia mfumo wa usalama wavidole. Mimi hupenda mfumo wa usalama wavidole. Kwa sababu mfumo huu ni salama saidi. Mfumo wavidole si rahisi mtu aeze kuvamia data zako penye umezieka. Mfumo huu pia hutumika kwenye mabegi ili kueka data za watu salama.

Muziki gani unawusikiriza mara nyingi? Muziki ambao mimi uwa naupenda kuhisikiriza ni muziki wa nyimbo za kitamaduni. Nyimbo hizi hunifunza mambo ya kitamaduni na jami yangu. Nyimbo hizi pia unielimisha na kuniburudisha. Inapo elimishwa na hizi nyimbo na kuburudishwa uwa nasikia vizuri sana.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Mimi huwa na ratiba chinzi ninapioitembelea iyo timu. Aswaa mara mbiri wa mwezi. Timu hii inabidi niitembelee ili kuwapa ushauli chinzi ya kucheza na kushinda vikombe kutoka kwa timu zingine. Timu hii pia huwa naipigia simu mara mbiri kwa siku. Hili kujua vile wanavyoendeme.

Unaboresha naje michakato ya kazi. Mimi uboresha michakato ya kazi kwa njia ya kushauriana. Uwa ninashaurina na washika dau ambao wana ujuzi katika hiyo kazi. Mimi pia huweka mikutano na wafanya kazi ili kushauriana njia ambao ya kuiboresha kazi zaidi. Na pia njia ya kufanya kazi iwe inafanyika kwa mazingira ambayo yana pendeza kila mmoja wetu.

Unafuata matukiu ya kitaifa. Mimi ufuata matukiu ya kitaifa kupitia kwa radio na runinga. Ninapofuata matukiu ya kimataifa hua najua vile dunia huku hinje inavyoenderea na pia hua napata habari motomoto kuhusu mambo muhimu kwa teknolojia na mambo muhimu kuhusu serekali ya mle hinje.

Kitendo gani cha wema umewai kufanya? Kitendo cha wema nimewai kifanya ni kuwasaidia wasiochiweza katika chamii, mayatima na wachane. Kitendo hiki huwa kina nifurahisha moyoni ninapokuwa ninapeyana nilicho nacho kidogo kwa mayatima na wachane. Wachane ni watu wa mungu. Mayatima ni watu wa mungu. Lazima tuwafike karibu tulio palikiwa katika haya maisha tunayoishi.

Zana gani za dichiti unazitumia kila siku zana za dichiti ninazozitumia kila siku ni radio simu pamoja na barua pepe. Sana hizi, unijurisha ama unipa habari chinzi mambyo yanavyoenda kule inje. Sana hizi pia, unierimisha kutumia, kwa kuingia mtandaoni.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Wakati wa usiku ambapo mimi huwa nafanya kwa njia kazi kwa njia nzuri ni wakati wa asubuhi. Asubuhi huwa nafanya kazi kwa njia ambao ni nzuri sana. Wakati wa mchana unapata nimeshaa choka kidogo lakini huwa nafanya kazi ingawa si kama wakati wa asubuhi.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi. Bila shaka, mimi huenda sinema mara mbali kwa mwezi. Ninapo enda kwenye sinema, huwa naenda kutazama vilamu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristu. Ninapo ona filamu hivi huwa vinanileta karibu na mkombozi wangu. Sinema hizi pia unifunza mingi kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristu.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Mimi ningependa kufikia kiwango cha juu zaidi. Kwa sababu, mimi ni mzaliwa na mwanamke. Na wale pia wanafika kwa viwango vya juu pia wamezaliwa na wanawake. Kazi ni lazima nifanye. Nisipofika kiwango cha juu kumanisha kwamba sitakuwa nimeyatimiza malengo yangu humu duniani.

Che unapenda kuzungumuza kuhusu siasa? Mimi hupenda sana kufanya siasa hasa siasa za inji yangu na pia siasa sa inji za inje. Pira siasa hatuesi mpata kiongozi ambaye anatufanyia maendereo. Siasa hizi pia hunisaidia kutangamana na watu wa tajiripa ya hali ya achu. Pia hisi siasa hunisaidia kufanya miradi ambayo inafaa kufanywa kwenye kichichi hsu mtaa ninako ishi.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Mimi hupenda kufanya kazi shambani na familia yangu. Pia upenda kutemberea sehemu pamoja na familia. Tunapofanya hivyo huwa tunachipurudisha na kuerimisha na kwa njia ambayo ya ufasaha.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya. Mimi hujaribu teknolojia mpya mara kwa mara. Kwa maana najua kwamba bila teknolojia mambo yangu hayawezi enda vile ninavyotaka. Teknolojia hufanya mambo kuwa rahisi kwenye kazi au kwenye kampuni. Teknolojia mpya hufanya vitu vya hali ya juu kutengenezwa katika kampuni inapofanya kazi.

Chee umewai kununua tikiti za tukiu uwa nanunua tikiti za tukiu maramoja kwa wiki. Tikiti hizi unizaidia kujua vire tukiu yiritokea. Tikiti hili pia unizaidia kujua vire tukiu lilianza kutoka upande wa kwanza hadi upande wa mwisho. Tikitiki hizi uwa nazinunua kwenye maduka.

Che, unapenda kupanda mirima. Huwa napanda mlima. Napanda mlima ili kuyaona mandhali ya inchi. Pia hupanda mlima ili kuchifurahisha. Ninapopanda mlima huwa inachifunza mambo mingi. Kama vile rangi ya inchi na pia vire mimea na miti zimepandwa katika pande zote za inchi.

Niambie kuhusu chinsi unavyotumia simu yako. Mimi hutumia simu yangu mara kwa mara. Kwa sababu bira simu siezi jua vile mambo yanavyoenderea. Simu yangu huwa napenda kutumia programu kama vile Facebook na programu zingine sa mtandao. Simu ya kwanza ndiyo nilinunua ilikuwa ya kambuni ya Samsung, wakati mzuri wa kuizima simu ni wakati wa usiku. Ingawa, tukio linaesa fanyika usiku, isiche ukarichua.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana mimi husoma gazeti huingia mtandaoni na pia kutafakari mambo vile yanavyo kuwa yakiniendea. Wakati huu hua naingia mtandaoni najifunza kuhusu teknolojia nasoma gazeti kuhusu teknolojia na pia husikiza redio mambo kuhusu teknolojia kwa sababu nchi tunayo ishi sai inaelekea penye mambo yanaenda na teknolojia.

Je, unapenda kusoma maoni mitandaoni? Mimi husoma maoni mitandaoni. Ili nieze kujifungua akili kuhusu jambo fulani. Ninapokuwa ninasoma haya maoni mitandaoni huwa naya nakili chini nisije nikasahau. Maoni ya mitandaoni ya huwa yana andkikwa na wataalam ambao wanatajriba ya hali ya juu.

Unapenderea kitanda kigumu au kizuri mimi hupenderea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri utakua umelala na uzingizi kuisha. Lakini kitanda kigumu utakua na shida wakati umerara humu utakua umeumiza mwili wako ambapo utakua na harama na hautakua mkakamafu wakati umeamuka asubui.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini. Huwa nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kushauriana na wanaonisimamia. Mimi huambia wanipe ushauri chinzi kazi inafyo fanywa. Ushauri huu hunifanya kwenda viwango vingine vya juu. Ushauri huu pia hunifungua akiri na kuelimisha maraviki wenzangu wanaofanya kazi nje ya kampuni yangu.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kapra sijahanza kazi mimi kufanya mahombi. Mahombi haya unisaidia kumushukuru mungu kwa kunirinda siku nzima pia usiku mzima na nimeamuka na hafiya nzuri ilikuweza kufanya kazi zangu. Mahombi pia unifanya kuwa na motisha wa kufanya kazi.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Mimi ushiriki kwa kufanya kazi za ziyada. Kazi hizi usaidia jamii kuenda kiwango kingine. Kazi hizi pia huimiza umoja kati ya jamii. Kazi hizi pia uleta umoja kwa watu wanaoishi katika jamii hiyo.

Che, umewahi kuchifunza kupiga gitaa. Mimi, nimewahi kuchifunza kupiga gitaa. Haswa, wakati nilipokuwa kijana, nilikuwa na shiriki ama naenda kanisani wakati wa mchana, ninafunzwa na vijana wenzangu kuhusu kupiga gitaa. Gitaa husaidia sana wakati kwaya inaimba.

Ni nini kipaumbere kazini kwa mawasiriano? Kipaumbere kazini kwa mawasiriano ni kuhusu teknolojia. Teknolojia mpya husaidia kampuni ama kazi kuenderezwa kwa njia ambao ni nzuri sana. Mawasiliano mazuri pia husaidia wafanya kazi kwenye kampuni kufanya kazi ambao ni ya kiwango cha juu. Kwa sababu tunadhamani kwamba umoja unakua ni nguvu.

Je? Unapenda kupiga chombo cha muziki? Mimi huwa napiga chombo cha muziki. Haswa wakati wa kwaya. Huwa tunaenda kwaya wakati wa jumamosi na jumapili ili kujitayarisha kuimba ama kuongoza ibada wakati wa jumapili. Ninapopewa chombo cha muziki huwa ninakipiga ili nisaidie kwaya yangu kuimba kwa njia ambayo ni ya ufasaha.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumuzika. Njia ninaotumia kupumuzika ni njia ya yoga. Njia hii ya yoga unifanya kufanya mazoezi kwa njia ambayo ni nzuri sana. Hua inashiriki kwa njia ambayo ni ya ufasaa. Unaitaji kuwa mtu mukakamafu unavokuwa ukifanya mazoezi haya.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? Bila shaka mimi, naishi sehemu ambapo nilizaliwa. Kijiji ambapo nilizaliwa. Naishi na watu ambao tulizaliwa nao. Huwa natangamana na wazazi wangu kila siku. Sehemu hii hunifanya kuwa na akili kakamafu kwa sababu unaishi na watu wenzangu ambao tumelelewa nao.

Ushauli gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauli ambao ningependa kumpa mtu mwingine au rafiki ni kuwa lazima amwamini mungu. Ukisha mwamini mungu mambo mengine yanakuwa ni rahisi kwa sababu mungu atakufungulia njia ili uweze kuyatimiza malengo yako ya kira siku. Mungu pia ata kuongoza kwenye njia atakutoa kwenye njia za giza na kukueka kwa njia zenye mwanga.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta? Chakula ambacho ninakipenda ni chakula chenye mafuta. Chakula chenye mafuta kinakuwa na ladha nzuri. Chakula kisicho na mafuta huwa hakifurahishi. Hata ladha yake ni mbaya sana. Familia yangu upenda chakura chenye mafuta. Watu wajamaa zangu hupenda chakula chenye mafuta. Kwa hivo chakula chenye mafuta kinakua muhimu sana kwenye mwili wabinadamu kwa sababu kinakua na madini ambayo yanapea mwili nguvu kuu ngangana au kupigana na marathi yanayoletwa na utabia mlo.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa kiongozi wakusaidia watu nji nzima hau mtaa penye uwa naishi. Ninapokuwa kiongozi kama huyu, nitakuwa nimesaidia maskini kuinuka kutoka kiwango cha chuu, kuerekea kiwango cha chuu. Ninaomba mungu sana anisaidie niweze kutimiza ndoto zangu za kuwa kiongozi bora saidi katika ii iji yangu.

Je unapenda kuchora au kupaka rangi, mimi hupenda kufanya michoro. Michoro huu hua inanifurahisha haswa michoro ambao nimeichora mimi. Michoro huu hii unikumbusha jinsi ama vile ama wakati ilipokuwa mtoto na ukubwa wangu. Pia mimi hupenda kupaka rangi ninapopaka rangi, huchora ile rangi ambao mimi huwa naipenda na kuipaka. Rangi hizi huwa zina nifurahisha ama zinafurahisha watu wa jamaa zangu.

Niambie kuhusu manthari kutoka dirishani mwako. Ninapotazama nje kutoka kwa dirisha rangu huwa naiona miti. Miti hii huwa inapendeza zaidi. Inafanya mazingira kuwa mazuri zaidi. Huwa ninapenda kutazama wakati wa jioni. Pia huwa natazama wakati msimu umepadirika. Haswa wakati msimu wa jua kuerekea msimu wa mvua au msimu wa jua kuerekea msimu wa baridi ninapotasama inje ya dirisha huwa nachipurudisha kwa njia ambao ni ya urahisi sana.

Una chaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Bila shaka, vifaa vyangu vinavyo tumia umeme huwa navichaji mara moja kila siku. Ninavyo vichaji vinakua na moto au stima ambao vinatumia kwa siku nzima. Vifaa hivi hunisaidia kuingia kwenye mtandao na kunukuu mambo ambayo niya muhimu sana.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutemberea? Mahali pa historia ningependa kuitemberea ni uwanja wa ndege. Kwenye huu uwanja wa ndege, viongozi wa samani walipata hajali pale wakakufia pale. Ninapotemberea huu uwanja wa ndege, nitakuwa nimefanya makumbusho ya viongozi ambao niriwaenzi na kuwapenda zaidi. Viongozi hao ndio walitunyakulia uhuru wakati wa ukoroni.

Jee umewai kutembelea ziwa au mto. Mimi umewai temberea ziwa pamoja na mto. Nilienda kwa ziwa wakati nilienda kuona vile wavuvi wanavua samaki. Nilienda pia kuona jinsi vyombo vya majini huwa vinaendeshwa kwenye ziwani. Mto pia mimi huenda kuleta maji, ninapoenda mtoni huwa naangalia jinsi maji yanapoteremka chini mtoni na mimi pia hufurahishwa na manthari ya mto.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mimi huwa nasherehekea mwaka mupya kwa kuwaita jamaa na marafiki zangu kwa nyumba yangu. Huwa tunasherehekea pamoja. Chakura huwa kinapikwa, keki inakatwa na watu wote upewa keki pamoja na chakura. Wanapokuwa wakimaliza kura kuwa tunaeka muziki ambapo huwa tunacheza kila mtu kwa njia zake.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Hua naandaa ripoti za kazi kila mwezi. Ripoti hizi hua naziandaa kwa njia ya kutumia tarakilishi. Hua naziandaa na kuzituma kwa wakubwa wangu waone jinsi ama vile kazi inavyo endelea. Ripoti hizi pia huonyesha wafanyakazi waliopo kwenye kampuni na mafanikio ya kampuni mpaka kiwango ambapo imefika. Ripoti hizi zinakuanga za muhimu kwa wakubwa wangu.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa kandanda. Mchezo huu unanifurahisha sana haswa wakati ninacheza na marafiki zangu. Mchezo huu wa mpira huwa unachezwa na watu walio na ujuzi na tajriba ya hali ya juu. Mchezo huu hufuraisha watu ulimwengu mzima haswa tunapokuwa tukiutazama kwenye runinga. Ndio hata mimi huwa natamani sana kuwa mchezaji anayehitajika sana humu mjini.

Ungependa kuona maendeeo gani katika jamii? Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii ni maji, masafi ambayo watu wanatumia, barabara, nzuri ambazo watu wanapita, na pia elimu ipewe kipaumbele. Watoto wapelekwe shuleni, wasome ili wakuje kuwa viongozi wa baadaye. Maendeleo haya yatainua jamii kutoka kiwango kimoja kuelekea kiwango kingine. Kwa hivo ni jukumu langu ama ni changamoto kwa viongozi kuhakikisha kwamba maendeleo haya yamewafikia watu vijijini.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mimi huenda maktabani mara mbiri kwa wiki. Huwa ninaenda kusoma vitabu ambavyo huwa ninavienzi sana. Vitabu hivi sana sana vinakuwa ni vitabu vya hadithi. Ninapo kusoma vitabu vya hadithi huwa ninaerimika kimawazo na pia kiuchuzi. Vitabu hivi hunikumbusha chinzi mambo yalivyokuwa yakifanyika hapo mwanzoni.

Chakura gani unakura mara nyingi mchana? Chakura ninachokira mara nyingi mchana ni chakura chepesi, haswa, wali, pamoja na chai. Chakura hiki, unifanya, ufanya mwiri wangu kuwa mwepesi na ninapokuwa nikirudi ofisini, uwa ninafanya kazi pira ulegefu wowote. Na, usiku, uwa nakura chakura ambacho ni kigumu ambacho ninakura na kurala.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kira asubui. Mimi huwa ninaamka saa moja asubui, ninakunywa chai, baada ya kunywa chai huwa ninaerekea pafuni kuoga. Na baada ya kuoga, huwa nachitayarisha kuerekea kazini. Na napokuwa njiani kuerekea kazini, huwa ninaeka msiki kwenye masikio hiri nieze kuburudishwa ni kierekea kazini.

Unajikinga vipi na jua kali? Mimi huwa najikinga kwa kutumia mwavuli. Mwavuli huu hukinga ile miale ya jua kunifikia. Jua linapokuwa kali inafanya ngozi ya mwili kuwa nyeusi. Na ngozi nyeusi ni ishara kwamba miale ya jua imeharibu ngozi yako. Inafaa tulinde ngozi yetu kutokana na miale mikali ya jua.

Niambie kuhusu majira yako unayo ya penda. Majira ninayo yapenda ni majira ya mvua ya masika. Wakati wa mvua wa masika mimi hufanya kazi ya kilimo. Huwa napanda mimea ya aina tofauti tofauti. Mimea hii mingine huwa nina uza ili kupata pesa kuikimu mahitaji ya familia yangu na pia mengine huwa ninaacha nyumbani ili familia yangu ieze kutumia. Napenda sana musimu wa mvua ya masika.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ambayo nimejifunza maishani ni jinsi ya kuwa muungwana. Ukiwa muungwana usaidizi utakua ni rahisi wakati wa shida. Uungwana pia huchangia katika mambo muhimu ya ukuaji wa jamii. Mtu kuwa muungwana ni ishara ya kwamba huyu atakua kiongozi mwema. Nina matarajio ya kuwa kiongozi mwema hapa mbeleni.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu, mimi hupumzika wakati nimefika nyumbani. Nachukua maji naelekea bafuni, ninaoga na baada ya kuoga, uwa nangia sebuleni kutazama runinga. Baada ya hayo, huwa nafanya maombi na kuelekea kitandani kulala, ili kutayarisha kwa siku inayofuata.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi. Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Mimi uabudu siku ya Jumapili. Jumapili huwa ninaamka asubuhi. Naenda bafuni na baada ya kuoga najitayarisha pamoja na familia yangu tunaelekea kwenye ibada. Tumalizapo ibada huwa tunarudi nyumbani na kupumzika nyumbani. Hapa tunachukua muda kuwaza jinsi tumekuwa tukiyafanya mambo yetu kwa wiki nzima.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi napenda kuvaa nguo za heshima. Nguo ambao niza heshima hufanya mtu kuheshimika pia kwenye jamii na kwenye mazingira ya kazi. Nguo kama hizi hufuraisha, hufanya mtu kuwa safi na pia hufanya mtu kuwa wa tajiriba na wa kiwango cha juu.

Unatumia muda wako wa bure vipi. Mimi natumia muda wangu wa bure kwa kufanya mazoezi wakati wa hasubui na wakati wa jioni. Mazohezi haya ufanya mwili wangu kuwa mukakamafu na fire fire unisaidia hama usaidia mwili wangu kuwa mukakamafu kupigana na maradhi yanaoletwa ama yanaoingia kwa mwili ambao ni mlegefu.

Kumbukumbu gani nzuri una kutoka utotoni? Kumbukumbu ninayo nzuri kutoka utotoni ni wakati tumechapwa darasa nzima na mwalimu wa kiswahili kwa sababu tulikuwa tumetunga sentensi ambazo hazikuzingatia ngeli. Mwalimu alituchapa wanafunzi wote darasani hata mbaka kiwango cha kutuumiza. Wengi wetu tulipelekwa hospitalini kwa sababu tulikuwa tumeumizwa na mwalimu. Kumbukumbu hizi haziwezi toka kwenye akili zangu kwa sababu ilikuwa siku ya kukumbuka.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mimi napenda kujifunza mambo mapya kupitia kwa mtandao. Uwa nafungua simu yangu mtandaoni inasoma kuhusu mambo mapya na teknolojia. Mambo mapia haya na teknolojia mpya yananisaidia kuwa kiongozi bora katika makazi yangu ya kazi. Mambo haya pia unifungua akili jinsi ya kuendeleza na kufanya biashara ambayo itakayo fanikii.

Niambie kuhusu mchezaji bora, wa mpira, wavi kapu. Mchezaji bora, wa mpira, wavi kapu ni nae mpenda saidi ni Diego Kusta. Mchezaji huyu amefanya nchi yangu kutoka upande wachini kuerekea upande wachu. Kwa sababu imefanya nji yangu kushinda vikombe vingi sana. Na kumpenda mchezaji huyu kwa sababu ya tachiriba yake ya hali ya ju. Nina kumbuka wakati nji yangu sirikuwa inacheza na nji ya Tanzania ambapo nji yangu irishinda nji ya Tanzania kwa kiwango cha chuu sana. Mchezaji huyu ni mchezaji msuri sana. Huwa na furaia sana nikiona nchi yangu ikicheza mpira wa vikapu.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati wa mzongo wa kazi mimi hufanya kazi mchana na usiku. Ninafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba kazi ambao ilikuwa inafaa ikamilike kwa muda imekamilika. Wakati nafanya kazi mchana na usiku, ni njia moja wapo ya kupunguza kazi hii ili iweze kukamilika kwa wakati ufahao.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi mimi hunywa chai pamocha na mkate. Ninapokunywa hii chai inanifanya niwe mkakamafu kwa sababu huwa inatoa baridi mwirini. Chakura hiki cha asubuhi kinakuwa cha muhimu sana kwangu kwa sababu kinafungua akiri. Akiri inapokuwa inafunguka, inakaa kakamafu na ninapofika ofisini huwa ninafanya kazi kwa ukakamafu na kazi ambao ni ya hali ya juu.